Mimi hupenda kufanya mambo mengi na marafiki zangu Jambo la kwanza ni burudani. Mimi na rafiki zangu hupenda kucheza tukisikiliza muziki hii ni jambo ambalo linatupa furaha na kutufurahisha vile vile tunatazama filamu au vipindi pamoja katika YouTube, katika Netflix pia. Pia tunapenda kucheza michezo ya video kama vile mpira wa FIFA haswa PS, hii ambayo inatupea ushindani na kuweza kujikaza katika kucheza pia tunapenda kuenda kufanya mazoezi kwa hivyo ni kucheza mpira wa miguu kukimbia wakati mwingine tunaenda kuendesha baisikeli pamoja wakati mwingine tunaenda katika jimu kufanya mazoezi na kupunguza, kutengeneza viungo vya mwili wakati mwingine sisi huenda jikoni na kujaribu kupika vyakula mbali mbali haswa vinavyo onyeshwa mtandaoni hii hutusaidia kujenga urafiki zaidi na ambaye inatuonyesha ujuzi wetu mara nyingi wakati mwingine si hupumzika na kuongea haswa shirikiana kupiga story kuhusu maisha yetu wakati mwingine si hujifunza mambo madogo madogo katika maisha yetu ambaye matukio ambaye yametutokea wakati mwingine sisi huenda kuangalia mpira wa timu ambazo sisi hushabikia ya kule timu za wingereza.

Ndiyo, mimi napenda kunywa maziwa. Mimi hupenda kunywa maziwa kwa sababu ni cha manufaa na kina viritubisho vingi ambavyo ni muhimu katika afya yangu na afya ya binadamu maziwa ni kitu ambacho kinatupa, viritubishi kama vile proteini na vitu vidogo vidogo kama vile calcium, phosphorus na vile vile calcium. Izi ni muhimu katika ukuwaji wa mifupa na meno yenye nguvu. Kwa kutumia maziwa mara kwa mara ni rahisi kudumisha afya mifupa yangu na kuepuka matatizo kama upungufu wa kalishamu ambazo unaweza kusababisha ugonjwa wa mifupa kuwa dhaifu. Maziwa pia ni chanzo kizuri cha proteini ambayo ni muhimu katika kujenga misuli na vile uponaji wa seli za mwili. Na utendaji mzuri wa mwili unahitaji protein. Mimi ni mtu napenda mazoezi vile vile hasa maziwa inanisaidia kunipa nguvu na kurejesha nguvu kabla na baada ya kuenda katika jimu. Pia maziwa ina vitamini ambayo inasaidia mwili kukua vizuri. Vitamini kama vile vitamin D ni kidumishi kizuri cha afya na kina ongeza kinga mwilini. Kunywa maziwa pia kunatusaidia kuwa na ngozi yenye afya, ambayo inapambana na mangonjwa mbali mbali kwa sababu ni kiungo, za virutubishi kama vile vitamine E. Maziwa pia hupatikana na ina latha nzuri napenda kuyatumia katika hali mbali mbali kwamba naeza kunywa maziwa ikiwa bado freshi, kuna mala, kuna yoghurt hizi hunisaidia kupata maziwa kwa njia ambayo ni mengi na ambayo inafurahisha na yenye latha tofauti tofauti. Maziwa pia hutumika kupika vitu kama vile keki au chai. Vile vile maziwa yanaeza kuunganishwa na vitu vingine kama asali ambayo huongeza latha na manufaa yake. Hii inafanya maziwa kuwa kinywaji ambacho kinanifurahisha na ambacho kina manufaa katika mwili wa binadamu na vile vile kinatusaidia ukuwaji wa mwili.

Kuhusu wasilisho, najihisi kuwa na msisimuko na changamoto kidogo, lakini pia ni fursa ya kuonyesha wazo langu kwa watu. Ni nafasi nzuri ya kucheki maarifa na kuonyesha ujuzi wangu, na pia kujifunza kutoka kwa wengine hata hivyo wakati mwingine kuna hisia za wasiwasi au aibu. Hasa ikiwa hadhira ni kubwa, aki huwa siwezi kutabiri majibu ya watu. Lakini nikijifunza kwamba maandalizi bora kujua hadhira yangu na kuwa mtindo wa mawasiliano. Ninaweza kufikisha ujumbe mzuri nyingine. Ninafurahi kuwa na uwezo wa kutoa uwasilishaji wa wazi na wenye manufaa kwa wengine kila mara napenda kupata mbundajasho ili kuboresha zaidi ikiwa mimi napenda kufanya mawasilisho ni njia nzuri ya kushiriki mawazo au kuhusu jinsi ninavyojihisi au mbinu ninayoweza kutulia wasiwasi.